Ninawatilia moyo wenzangu kwa kuwasikiliza kuwapa maneno ya kutia nguvu na kuwasaidia pale ninapo weza. Nawapongeza wanapo fanya vizuri na kuwahimiza wasikate tamaa wanapo kutana na changamoto kwangu neno njema na msaada mdono vinaweza kubadilisha siku ya mtu.

Ninatumia muda wangu wa bure kwa njia za kufurahisha na za kujenga wakati mwingine napenda kusoma vitabu au makala ili kujipatia maarifa mapya au kuangalia filamu na muziki kwa burudani pia napenda kutembea au kufanya mazoezi kidogo kuimarisha mwili na akili wakati mwingine pia nakaa na marafiki au familia kufurahia mazumuzo na kucheka pamoja.

Tabia ninayo ichukia zaidi kwa watu ni ubinafsi na kuto heshimu wengine napenda watu kuwa na heshima wakiwa na ufahamu wa wengine na kuepuka tabia za kuvunja amani au kumdharau mwenzake.